Napenda kucheza michezo ya ubau kama draft na scrabble. Pia napenda mchezo ya nje kama kutembea kwa haraka na wakati mwingine kucheza mpira wa kikapu kujifurahisha. Mchezo kunisaidia kupumzika, kufikiria vizuri, kubaki na mwenye afya na pia ni moja ya talanta zangu.

Ndoti langu kubwa ni kuhishi maisha yenye maana, kusaidia watu wengine, kujifunza kila siku na kuwa toleo bora la mimi mwenyewe. Natamani kuwa na utulivu wa kifedha, kazi nayo ipenda na uwezo wa kuinua wengine, hasa familia na jamii yangu. Pia nigependa kusafiri, kuona dunia na kuwacha alama chenye popote ninapokuenda.

Timu ya rugby ya Amerikani yenye ninayopenda ni USA Eagles. Inajulikana kwa uhodari wao, uwanjani, umoja wao kama timu na maendeleo yaendelevu. Ninapenda timu hi kwa sababu ya jitihada zao, ari yao ya kushindana na jinsi wanavyoweka, kuonyesha ustadi mkubwa. Pia kuna mechi muhimu za historia ambazo zinaleta kumbukumbu za pekee na wachezaji wanaong'aa ambao wanavutia sana.

Ndiyo, napenda sana kuvaa kofia. Bali na kunikinga na jua kali, kofia hunisadia kulinda ngozi ya uso na macho. Pia hunifanya nijisikie nipo dhaifu na mwenye mtindo mzuri. Napendelea kofia rahisi, zenye rangi tulivu, ambazo zinaweza kuvaliwa wakati wa matembezi, safari, hata nikitoka kufanya shughuli za kila siku.

Ninapokutana na kazi za dharura huwa nafanya hivi. Kwanza ninatulia kupumua kwa kina ili nisipaniki. Kwa sababu tulivu huo nisaidia kufikiri vizili, pili na thamini haraka ilivyo ili nijuo kipaumbele cha kwanza na hatari zilizopo. Tatu naweka mpango wa haraka na kwanza na jambo muhimu zaidi ninalo hitajika kufanya maramoja.

Mimi hupata habari kutoka vianzo mbalimbali vya kimaoni kina kama vile, vyombo vya habari vya mtandaoni, tarifa rasmi za serikali, mashirika na taasisi, ripoti za tasmi na ujambizi wa kitalumu, vianzo vya kidigitali, vilivyo kithibitishwa. Hata hivyo, nina habari za moja kwa moja kutokona na mitandao na kijamii.

Mchezaji ninayempenda ni mwenye ustadi, bidhii na nidhamu. Kwa mfano, katika rugby, napenda wachezaji kama Bonnet Barrett. Kwa sababu, ana ufanisi mkubwa, hali kushindana na anaweza kubali mchezo peke yake. Ninavutiwa na wachezaji ambao, hufanya kazi kwa timu zaidi ya kuchitegemeza tu. Hawa ni nidhamu udhibiti kwenye mchezo.

Ndiyo kabisa. Nahimiza sana ushirikiano katika timu. Katika michezo au kazi yote ya pamoja, ushirikiano ni muhimu zaidi kuliko ustadi binafsi. Kwa sababu, kila mmoja anachangia nguvu zake na timu nzima inafaidika. Mawazo mpya na mbinu bora inatokea pale wachezaji au wanajamii wanaposhirikiana.

Ndiyo, naishi pahali nilipozaliwa. Nanapenda sana kuwa hapa, kuishi mahali hapo, hunipa urahisi na usalama. Utulivu wa urahisi wa maisha kila siku. Kwani najua kila kona, njia na rasimali zinapo patikana. Pia nipo karibu na familia na marafiki wa muda mrefu. Jambo lilo nifanya ni jisikie kunganishwa na jamii yangu.